Kama software developer kuna stadi kadhaa muhimu ambazo zinanifaa kila siku na zinanifanya nifanye kazi vizuri zaidi sio technical skills ni mchanganyiko wa hard na soft skills muhimu zaidi problem solving. Hii ndiyo koo ya programing, kila siku unakutana na bugs, logics, errors na au requirements ngumu. Lazima uweze kufikiria kwa logic, kufunja tatizo kwa pieces ndogo na kupata solution creative. Bila hii huwezi kuendelea, kujifunza kwa uendelevu. Tech inabadika haraka, frameworks mpya, language, tools za AI. Lazima uwe curiosity na uwe tayari kujifunza kila wiki. Through youtube, online courses mimi huwa nasoma au na kufanya side projects hili nisiwe, outdated, time management organization kazi ina deadlines, meeting na tasks nyingi lazima uweze kupanga wakati wako vizuri ili usichoke au kuchelewa hii inasaidia sana wakati wa msongo.